Ndio mi hupenda mvua zaidi, mvua inaponyesha, saa nimekusema apo awali mi ni mkulima, mvua inaponyesha huweza kunyeshea mimea na kuweza kuhakikisha au kuhakikisha sijaweza kutumia pesa mingi katika kuekeza katika ununuzi wa maji ambapo hunisaidia zaidi kuweza kuekeza hiyo pesa kwa jambo lingine tofauti.

Ndiyo, nyota nilipenda kuziangalia zaidi nilipokuwa mtoto kwa sababu najua tulikuwa tunafundishwa shuleni kuhusu nyota, kuhusu pia mwezi, kuhusu jua, hivyo ndivyo vitu tulivyokuwa tunapenda kufundishwa shuleni. Wakati ilipokuwa inafika usiku mimi natoka nje kwenda kuangalia nyota jamani. Ilikuwa napendezwa zaidi na ule muonekano wake. Jinsi pia zinaning'inia kule angani ilikuwa inanifurahisha zaidi. Na kupata naweza kuwa na mvuto, kupata mvuto kutoka kwa hizo nyota.